Aninafanya mambo mengi sana katika kujitunza, kwa mfano wakati wabaridi huwa na hakikisha kuwa nimevaa sweta, nimevaa mavazi yambayo yanaweza kunikinga, ili nisiweza kupata magonjwa, aina tofauti ambayo yanaletwa na baridi. Na pia wakati nina po vuka barabara, wakati nina po enda mahali ambapo magari mengi ya po hua na jikinga kwa kwa kikisha kuwa na pita kwenye barabara wakati ambapo barabara haina magari mengi.

niNapotaka kustarehe, huwa naenda mahali ambapo kuna maji mengi, huwa naenda kwenye swimming pool au kwenye bahari. Ili niweze kuogelea. Pia inanisaidia sana huwa napenda sana kuogelea na huwa inafanya nihisi kuwa uchovu imenitoka mwiilini.

Ndio, mimi huvaa kofia lakini si kila wakati, huwa navaa kofia wakati wa jua kali ili kukinga ngozi yangu, isiweze kupata kupatwa na miale ya jua ambayo ni hatari katika ngozi ya nyuso yangu.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

Ninanjaa sana, jee, nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua mda mrefu. Nathani, nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, ninaviuma viazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na latha, watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi, ninahitaji kuanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule, kazi ya kupika ni nzuri lakini leo ni mezeeka kidogo.

Achakula za kigeni ambacho nimewai kujaribu ni mchele wa aina ya jolofu ambao una umepikwa mule nigeria mchele huu niliujaribu kwa sababu umekuwa ukinipendeza nimekuwa nikiutamani kwa mda mrefu hadi siku ambayo niliweza kutembelea kwenye hoteli ambayo inachakula aina aina ainati katika nchi ya afrika ndivo nilieza kula chakula hiki na kilikuwa chakula kitamu sana.

Umeme unapo katika huwa nina huzuni sana na kitu ambacho huwa nafanya, huwa labda, labda natoka nje naenda kufanya shughuli zangu, kwa sababu katika umeme nina shughuli nyingi sana kama bila umeme siwezi tumia simu, siwezi soma, siwezi fanya chochote bila umeme katika nyumba yangu, kwa hivyo mimi hutoka na kuenda mahali ambapo kuna umeme.

Uwezo nao penda kuwa nao ni uwezo wakucheza piano au kucheza kwenye keyboard. Kucheza piano na kucheza keyboard ni kitu ambayo kinanifraisha sana. Na napenda sana, nigependa sana kucheza keyboardi. Na pia katika kujua kuweza kuwasikia na wale ambao wasio na uwezo wakusikia. Yani kufanya sign language.

Mara nyingi, mimi hucheza na watoto, watoto huniletea furaha sana moyoni, ninapocheza na wao, wanajifunza mengi ninapocheza na wao, na pia mimi huwa naweza kujifunza mengi, kutoka kwa hao watoto, na pia najifunza njia ya kuwalea watoto, na kwa sababu mimi ni mwalimu bado inanisaidia sana kujua vile ambavyo watoto wanakua, katika umri zao.

Rangi yangu ambayo inanipendeza ni rangi ya dhahabu. Rangi ya dhahabu huwa inaniletea furaha sana ninapoiona. Na pia rangi hii ina manufaa mengi sana kwa sababu inaeza kuleta urembo katika nyumba. Ninapoitumia katika ukuta wangu wa nyumba. Na inafanya nyumba inaeza kupendeza sana.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakuenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia, nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji, nisika uke. Labda, nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubui lakini siku amka mapema. Nadani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki mzima Nitengeneze tabia mzuri.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

Mimi kama mwalimu, huwa napanga kazi zangu kwa utaratibu, yaani kabla niingie darasani, lazima niandike chini, ni nakili chini lesson plan, nijue jinsi ambavyo, nitakapo funza, nijue masaa ambayo nitakayo funza, kitu ambacho nitakacho funza, na malengo yangu nitakapo funza hiyo leseni, nini ninacho lengea. Ili niweza kutumia muda wangu vizuri na pia ili niweza kuwa involve wanafuzi wangu katika masomu.

Katika kutasisha vifaa vyangu huwa navisasisha mara tatu kwa siku baada ya kula bada ya kula kila kila wakati napokula asubuhi huwa nasasisha vyombo vyangu kama ni vyombo vya kula kama ni vifaa vya kula huwa navisasisha kila wakati ambapo nimemaweza kula chakula yea.

Napenda kucheza mchezo wa boli, yaani wa skating. Skating lakini kucheza mchezo unaposketi na pia kucheza boli kama handball. Ni mchezo sana wakufana na huwa naupenda sana. Naupenda sana kwa sababu ni rahisi na unaniletia furaha moyoni.

Masomo ninayofanya, ni masomo ya, mimi ni mwalimu, nafanya masomo ya uwalimu katika chuo kikuu cha Kenyatta na nilichagua njia hii ya kufanya uwalimu kwa sababu kuwa mwalimu imekuwa kipawa changu, imekuwa kitu ambacho nimependa tangu utotoni. Na ni kitu ambacho ninapenda na ningependa pia kuwafunza wengine pia jinsi ya kuwa walimu. Kwa hivyo ninapomaliza hili lengo, napenda kuenda lengo lingine changamoto kubwa ninayopitia, ni kutafuta hela za shule ili niweze kusoma.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa, ziwa au mto, nimetembelea mto wa River Nile, nimetembelea River Tana, nimetembea pia katika ziwa la Indian Ocean, nimetembea Baringo, lake Baringo, nimetembea mahali pengi ili kuweza kuona hizo mito na kuweza kujifunza mambo mengi katika maeneo tofauti.

La hasha, sijawahi kujifunza kupiga gitaa kwa sababu sijapata wakati au muda mwafaka wakupiga gitaa kwa sababu niko kazini, wakati mwingine niko shuleni nasoma, niko shuleni nafunza wanafunzi. Kwa hivyo sijapata wakati wa kucheza gitaa lakini nawania na ningependa sana kujua kucheza gitaa.

Naam, nimefanya kazi ya kujitolea mara nyingi na kazi ya kwanza ya kufanya kujitolea ni kazi niliofanya kama mwalimu katika shule moja ambayo inaitwa Richmond Secondary School. Katika hiyo kazi niliweza kujifunza mambo mengi ya uwalimu licha ya kutokuwa mwalimu mwenyewe, sikuwa nimeenda shuleni kusoma. Bali niliweza kujifunza mambo mengi, niliweza kufunza wanafunzi, wakaweza kufurahia na masomo niliokuwa nayo.

Aki tunajopendea mtaa huu ni kwa sababu inanyumba zenyebei raisi sana na nyumba safi na pia kuna maji wakati wakati unaitajika na pia stima nibei ya chini lakini stima iko kwa wingi Pia barabara zimetengenezwa zikalainika hakuna vumbi wakati mvua unaponyesha bado barabara zimo safi.

Shughuli ninayofanya ambayo inanipendeza, ya kupendeza sana ni shughli ya kuuza na kushuka kusuka wenzangu nywele, huwa nasuka wenzangu nywele mle shuleni, napata hela nyingi kwa kusonga na kufanya hizo kazi za kusonga, wasichana, kwa hivyo napenda sana na ni kitu ambacho kinanipenda.

Anapokuwa na computer wakati mwingi huwa naitumia katika masomo yangu na pia kuweka dokumenti zangu na file zangu kwa sababu simu yangu ina storage ya chini sana kwa hivyo siwezi eka dokumenti na file nyingi humu si kwenye simu kwa hivyo napenda kutumia sana hiyo njia nyingine njia ya computer.

Natengeneza marafiki wapya kwenye mtandao online. Mahali ambapo ninapokuta mtu ambaye anajua ama anafahamu vitu tofauti tofauti. Huwa naingilia kati na kuwa teksti na kuwauliza kama wanaeza kunisaidia kwa jambo moja au lingine na katika njia ya kusaidiana tunaweza kuwa marafiki.

Kwa hivyo, nafanya mazoezi marambili karibu kila siku kwa sababu mimi huenda kwenye jimu, nimelipia jimu kwa shule, wanaenda mazoezi ya mwili kila siku, au wakati mwapo nikobizi au nikokatika mtiani, hunaenda mara moja kwa wiki kwa sababu ya shuguli mingi za hapa na pale, ndiyo.